Napenda mbwa kuliko paka. Napenda mbwa kuliko paka kwa sababu ni rahisi kwangu mimi ni rahisi zaidi kufuga mbwa kuliko paka kwa sababu mbwa nawapenda. Lakini paka siwapendi, paka siwapendi, sipendi kufuga paka binafsi napenda mbwa.

Wakati wa wasiwasi ni wakati ambao ninapenda nitulie. Ni wakati ambao najitahidi nitulie, ni wakati ambao najitahidi kusikiliza sauti ya ndani. Ni wakati ambao najitahidi kusikiliza zaidi mwenyezi Mungu anasemaje kwenye jambo ambalo linanipa wasiwasi. Kwa wakati wa wasiwasi ni wakati ambao natulia zaidi kuliko kuleta ta.